Aina ya kichakula ya kigeni ambacho nimeweza kujaribu hivi karibuni ni pizza. Pizza ni chakula yenye asili ya kiitaliano na huwa na viungo tofauti tofauti. Viungo vya kawaida vya pizza ni kama vile unga, chachu, maji, chumvi na mafuta ya zeituni, nyanya na jibini kama mozzarella. Viungo vyake vingine vya kawaida ni pamoja na peparoni, uyoga, kitunguu, pilipili hoho na nyama mbali mbali kama vile yama ya ng'ombe, nyama ya kuku au nyama yoyote ile. Ladha ya pizza sana sana hutegemea viungo vilivyotengenezwa na pia mchanganyiko wake was msingi ni kama vile nyanya na jibini ambao hutoa ladha ya msingi yenye kitamu na yenye chumvi kidogo. Ninapenda pizza kwa sababu ya kwanza ni kuwa kinacho, ni chakula ambacho kinachoshikirisha na kinachoweza kubadilisha kwa urahisi kulingana na mapendeleo ya mtu na pia ihuwa na latha na teksuri inaovutia wengi. Changanyiko wa unga nyanya na jibini ni wenye kuridhisha na ambao unaweza kuongezwa ladha tofaut tafua tofauti tofauti ili kuunda ladha ambayo inaitaka zaidi ma. Pia pizza mara nyingi uhusishwa na hafla za kijami na kufurahisha kwa sababu huongezea mvuto wake.

Ndiyo ninapenda kuogelea kwa sababu kuogelea huongeza uvumilivu wangu wa upumuaji na kufanya kazi kwa bidii zaidi wakati wa kuogelea. Na hivyo kuongeza uvumilivu na uwezo wa mimi kutumia mwili wangu na kutumia oxijeni. Kuogelea pia hukuza afya ya mifupa wangu. Ingawa ni zoezi lenye athari kidogo sana. Kuogelea bado unaweza kusaidia kudumisha afya ya mifupa yangu. Hasa ikiwa nitaongeza vipini vya kuogelea kwa kasi au mazoezi ya nguvu majini. Kuogelea pia hunifurahisha, hii kwa sababu nishuguli ambayo ninaweza kufanya nikiwa pekeangu au na marafiki zangu wa familia yangu, hivi kunipa fursa kupumzika na kufurahia mazingira ya maji. Kuogelea pia hunisaidia kuithibiti uzito wangu, ninapoogelea huwa ninaunguza kalori nyingi hivi sasa nitaweza kuthibiti uzito na kuzuia unene ambao unaopita kiasi unaofa. Kuogelea pia huimarisha misuli yangu. Ninapo ogelea ninahusisha karibu kila kundi ya misuli mwilini. Kutoka kwenye miguu, kwenye mikono na mahali popote pale misuli inapopatikana na hivi kuongeza nguvu na vumilivu wa misuli yangu. Pia, kuogelea ina athari kidogo sana kwa viungo, hii ni kwa kuwa maji hupunguza mzigo mwilini, kuogelea ni chaguo bora ya watu ambao wenye wanamatatizo ya viungo, au wale wanaopona majeraha, kwani hupunguza mkazo kwenye mifupa na viungo, ambavyo viliweza umia mbeleni.

Ninapenda kwenda msituni kutembea. Hini kwa sababu ninapokwenda kutembea msituni huwa naweza pata wanyama ambao, wanaweza windwa na kuliwa, na hii ni shughuli ambayo huwa unipa furaha, na nyama yao huwa tamu na ineza tumika kwa hali tofauti tofauti, kama vile nyingine huwa ni dawa na nyingine huwa na lishe bora. Msituni pia huwa na maua ambayo yanavutia na mimea ambayo ya navutia, na ambayo unaweza toa msituni na upeleke nyumbani na kupandwa ili, ilete mwonekano mzuri. Ninapenda kwenda msituni pia kwa sababu wakati mwingine hewa hua nzito na joto. Na ninapoenda msituni ninaweza kupata hewa mbayo ni baridi, hewa mbayo inavutia na hewa ambayo itaweza kutuliza joto mwilini mwangu. Msituni pia kutembea huniwezesha, niweze kupunguza msongamano wa mawazo yangu. Hivi kwamba msituni hauna kelele, hakuna magari, hakuna chochote kile kinachoweza kunifanya niweze kufedheheshwa. Msituni kelele ambayo wa pale tu ni ya wanyama au pepo tu na hii ni nzuri kwa sababu wakati ambapo fikira zangu zimekua nyingi nitaweza kuenda pale, nitatembea na katika hali hii ambayo mazingira ambayo yametulia hapa na kelele na mazingira ambayo hewa ni nzuri. Itaweza kunifanya nitulie na kupunguza mawazo na hivi kunisaidia niweze kuwa na hali nzuri ya kimafikira.